Napenda keki ya chokoleti, hii ni keki nzuri na ni tamu. Na huwa ninajisikia vizuri sana nikiila kwa sababu kuna chokoleti ambozo unakula. Labda keki ambayo unakula labda inakuwa na chokoleti, inakuwa na mayai, inakuwa na maziwa. Lakini mi napenda sana chokoleti ya mbayo inakuwa ni itamu, inakuwa na radha nzuri na naifurahia sana. Huwa napenda kwenye special, inakuwa na vitu vitamu, na vizuri, inakuwa na matunda kwa juu yake, inakuwa ni tamu sana.